Ndio nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe kwa sababu inanipa uhuru wa kufanya maamuzi na kutumia ujuzi wangu kwa ubunifu. Nimevutiwa na wazo la kuanzisha biashara ambayo inaweza kutatua tatizo fulani katika jamii na pia kuniletea kipato. Ingawa ninafahamu kuwa kuanzisha biashara kunahitaji mipango nidhamu na uvumilivu naamini kuwa kujifunza na kujiandaa vizuri ndoto. Hilo inaweza kutimia.